Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Hii hunisaidia kuimarisha imani yangu kupata amaniden ya moyo na kutafakari juu ya maisha yangu ya kila siku. Pia hunipa nafasi ya kukutana na waumini wenzangu, kushirikiana nao na kujifunza maadili mema. Wakati waibada hunifanya nijisikie karibu, saidi na mungu na hunipa nguvu ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Ninayoipenda saidi ni juisi ya embe. Ina ladha tamu ya asili na harufu nzuri sana. Pia ni juisi yenye firugutisho vingi vinafyosaidia kuupa mwili ngufu na afya. Wakati wa jua kali juisi ya embe hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye furaha Wakati mwingine pia napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni chachu, kidoko na hunipa ngufu ya ziada.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiri mawazo mapya kutafuta njia tofauti za kutatua matatizo na kuleta ubunifu katika kila ninachofanya. Ubunifu hunisaidia kuboresha kazi, kujifunza mambo mapya na kufanya mambo kwa namna ya kipeke na yenye mvuto.

Ili kujitunza ninahakikisha nafanya mambo yanayolinda afya ya mwili na akili kula chakula bora na kunyo maji ya kutosha kila siku Pia nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kuimarisha afya na nguvu Ninapumzika vya kutosha na kupata usingizi mzuri usiku Kwa upande wa akili hujitenga na msongo wa mawazo kwa kusikiliza mziki kusoma na au kuzungumza na watu ninao waamini Pia hujitenga na tabia hatarishi na kujipa muda wa kujitafakari na kujithamini.

Napenda kutazama au pia kucheza mpira wa miguu ni mchezo unaosisimua na kunipa furaha kubwa Ninapo utasama, ufurahia, ushindani na mbinu zinazo tumiwa na wachezaji Ninapo ucheza hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili kujenga afya na kushirikiana na wenzangu Mbira wa mikuu unifundisha ni dhamu, ushirikiano na kufumindia changamoto nyingi zinazo tokea katika maisha.

Kipaumbele kikubwa kasini kwa upande wa mawasiliano ni uwazi na heshima ni muhimu kuwasiliana kwanjia ili yo wazi ili kila mtu aelewe majukumu na matarajio yake Pia kusikiliza wenzangu kwa makini ni jambo la mzingi Kwani husaidia kuepuka migogoro na makosa mawasiliano mazuri hujenga ushirikiano huongeza ufanisi kasini na husaidia kufikia malengo ya pamoja kwa urahisi.

Napendelea shati zaidi, shati hunifanya nijisikie nipo nadhifu na rasmi Hasa ninapokuwa kazini au kwenye hafla muhimu Pia ni rahisi kulinganisha shati na mavazi mengine kama suruali au suti Hata hivyo, wakati kwa mapumziko au nyumbani Tishati pia hunipa nzuri kwa sababu ni la kustarehesha na kuburudisha.

Wakati wa mgogoro na mtu kujaribu kwanza kutulia na kujizuia hasira Kisha usikiliza kwa makini maoni ya wenzangu ili nielewe chanzo cha tatizo Baada ya hapo uwasiliana kwa heshima na utulivu Nikieleza hisia na msimamo wangu bila kuumiza mwingine Lengo langu huwa ni kutafuta suluhisho si kushindwa ugomvi ikiwezekana kufikia makubuliano na kuendeleza uhusiano mzuri.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kujipumzisha baada ya kazi ya wiki hutumia muda na familia au marafiki kuzungumza na kushirikiana nao Wakati mwingine hufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani kusikiliza muziki na kutazama filamu Pia napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi ili kuweka mwili katika hali nzuri Wikendi hunisaidia kurejesha nguvu na kujiandaa kwa wiki mpya.

Ndiyo napenda kuenda pwani pwani hunipa utulifu na kunifanya nijisikie uhuru Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi ya bahari kufurahia upepo mwanana na kuona mandhari nzuri ya manji. Pia ni mahali pazuri pa kupumzika kupunguza msongo wa mawazo na kutumia muda mzuri na marafiki au familia ili kupata kujieleza na na marafiki wenzangu.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa si raisi sana. Siku hiyo ningeamua kufanya mambo ya kawaida kama kusoma kitapu, kusungumza na watu ana kwa ana, kufanya mazoezi au kufurahia mazingira ya asili. Kuishi bila teknolojia kwa muda mfupi unisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kujikumbusha umuhimu wa maisha halisi. Hata hivyo, teknolojia bado ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege ilikuwa ni safari ya kufurahisha na kusisimua nilikuwa nasafari kuelekea nje ya dubai nilifurahi kuoana mandhari kutoka juu angani na nilijisikia salama wakati wote wa safari kusafiri kwa ndege hunisaidia kufika haraka ninapo kuenda na kunipa uzoefu mpya wa kusafiri katika hewani.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima mtu anapokuwa mkweli hunifanya nijisikie salama na kuamini kila anachosema Pia napenda watu wenye moyo kusaidia wanaosikiliza wengine na kujali hisia zao Tabia hizi hujenga uhusiano mzuri huleta amani na hufanya watu waishi kwa kushirikiana na upendo.

Hali ya hewa ninayoipenda ni ya wastani. Sio ya joto kali wala baridi kali. Napenda ziku zenye upepo mwanana na jua la kiasi kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu na huru kufanya shughuli zangu. Hali hii ya hewa pia ni mzuri kwa kupumzika, kutembea na kufanya kazi bila kuchoka haraka.

Kwa kawaida nasasisha vivaa vyangu inapobidi hasa pale kunapokuwa na sasisho muhimu la usalamu au maboresho ya utendaji mara nyingi ufanya hivyo baada ya miezi michache ili kuhakikisha vifaa vinafanya kazi vizuri na salamu kusahihisha mara kwa mara unisaidia kuepuka matatizo ya kiufundi na kupata hudu ma bora saidi.

Jukumu ni nalopenda saidi kasi nini ya kusaidia wenzangu tunaofanya kazi pamoja. Hili linanipafunza kuwaelimisha na kusaidia wafanyi kazi wenzangu kwa kufanya kazi kwa muda. Pia napenda kufanya kazi yangu kwa bidii ili iwe kikezo kwa wenzangu. Jukumu ni nalopenda saidi kazi nini kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja. Napenda sana kasi inahusisha kupanga, kuwasiliana vizuri na kusaidia wenzangu pale wanapoitaji msaada.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuwa na mchango chanya kwa jamii Natamani kufikia malengo yangu ya kazi, kujenga maisha bora na kusaidia wengine pale inapowezekana. Pia nina ndoto ya kuendelea, kujifunza, kukua kifikra na kuishi maisha yenye amani, furaha na maana.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kupata kazi ya kwanza. Tukio hili lilinifundisha kuwajibika, kujitegemea na kuthatmini juhudi zangu. Linilipa uzoefu wa maisha halisi, kunijenga, kujiamini na kunifanya nianze kupanga maisha yangu kwa umakini zaidi. Tukio hili hilo ilikuwa mwanzo wa safari yangu ya mafanikio.

Ndio napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi napenda kwa sababu ni rahisi kupatikana na huokoa muda hasa ninapo kuwa na haraka Hata hivyo hujithaidi kuto sidisha kula chakula cha aina hiyo na badala yake huja kuwa chaku chakula cha nyumbani mara nyingi saidi kwa sababu ni bora kwa afya.

Kuhusu tathmini za kazi. Kujihisi ni jambo muhimu lenye faida. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo. Huona tathmini kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji. Hunisaidia kuelewa nguvu zangu, maeneo ninayohitaji kuboresha na jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi kazini.

Ndiyo, nagawanya taka zangu, kutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka zinazo oza kama plastiki na chupa. Kufanya hivyo, hunisaidia kulinda mazingira, kurahisisha urejeshelaji wa taka na kupunguza uchafuzi. Pia hunifanya nijisikie kuwajibika kwa afya ya mazingira yanayonizunguka.

Huansaje malengo ya kila mwezi kasini kwa kupanga kwanza kazi zote zinazo titarajia kufanya. Kisha ukawanya malengo makubwa kuwa malengo madoko madoko ya naotekelezo na kuyaweka kulingana na vipa umbele. Pila hujiwekea muda maalum wa kukamilisha kila lengo na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara. Mwisho wa mwezi, uji that mini kuona nilicho kufanikiwa na ninini kinaitaji kuporesha ili niweze kufanya vizuri saidi mwezi unafuata.

Ninawafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na wazi kwa watu Mara nyingi huanza kwa salamu na mazungumzo madogo kisha hujaribu kusikiliza kwa makini na kuwaonyesha heshima Pia hujihusisha na shughuli za pamoja kama kazi michezo au matokeo ya kijamii ambako ni rahisi kukutana na watu wapya kuwa mkweli na mwenye tabia njema hunisaidia kujenga marafiki wa kudumu.

Zana ya dichiti ninayo tumia kila siku ni simu ya mkononi na itumia kuwasiliana na watu kupitia simu na ujumbe kupata tarifa mtandaoni na kupanga ratibasa angu. Pia hutumia programu kama baruapepe na mitandao ya kijami kwa kasi na mawasiliano ya kila siku. Zana hizi huni raisishia maisha na kunisaidia kufanya mambo kwa haraka na ufanisi.

Wakati wafuraha hujifurahisha kwa kutabasamu, kucheka na kushukuru. Napenda kushiriki furaha hiyo na watu wakaribu nami kwa kuzungumza na au kufanya shughuli pamoja. Wakati mwingine husikiliza mziki ninaoupenda kucheza kidogo au kufanya jambo linalolipa raha. Kufurahia wakati wafuraha hunisaidia kuimarisha moyo, kuongeza matumaini na kuthamini maisha zaidi.

Kazi ni nashughulikia muda kwa kupanga ratiba ya kazi zangu mapema kuandika orodha ya majukumu ya kuyaweka kulingana na vipaombele Pia hujithahidi kuheshimu muda wa kazi kwanza na kumaliza majukumu kwa wakati Nikiona muda unabanwa hujithahidi kuepuka usumbufu na kuzingatia kazi muhimu zaidi njia hii hunisaidi kuongeza ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo.

Mara nyingi husikiliza muziki mtulivu wa kuhamasisha. Napenda nyimbo zinazoburudisha lakini pia zanye ujumbe mzuri. Wakati mwingine husikiliza muziki wa injili au muziki wa kisasa wa kiafrika kulingana na hali ya moyo wangu. Muziki hunisaidia kupumzika, kuongeza ari na kufurahia muda wangu.

Napenda kufanya kazi na wengine, zaidi, kwa sababu kunanipa nafasi ya kupadlisha mawazo, kujifunza kutaka kwa wenzangu na kufanikisha malengo kwa pamoja. Kufanya kazi kama timu huongeza ufanisi na hujenga mshikamano, ata hivyo, wakati mwingine pia napenda kufanya kazi peke yangu, hasa pale ninapohitaji umakini mkubwa au kufanya kazi inayohitaji utulivu.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ninayoikumbuka sana, ni kucheza na marafiki jioni baada ya masomo. Tulicheza michezo kama kuruka kamba, na mpira wa plastiki bila kujali muda. Tulicheka sana na kufurahia maisha kwa urahisi. Wakati huu, ulikuwa wafuraha bila wasiwasi mwingi. Na huko ni huni hunikumbusha uzuri wa kuwa mtoto, na kuishi kwa furaha ndogo ndogo.

Kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema na kushukuru kwa kila siku mpya. Kisha huoga na kujiandaa kwa shughuli za siku. Baada ya hapo hunywa chai cha moto kama chai au kahawa ili kupa mwili nguvu. Pia hupitia ratiba ya siku kupanga kazi muhimu na kujiandaa kiakili kabla ya kuanza majukumu yangu. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu mwenye mpangilio na tayari kufanya kazi.

Wakati ambapo nafanya kazi zaidi, vizuri zaidi ni asubuhi. Wakati huo, akili yangu hua bado ni tulivu na yenye nguvu. Hivyo ni rahisi kuzingatia na kupanga kazi. Asubuhi hunisaidia kufanya maamuzi mazuri na kukamilisha majukumu mihimu kwa ufanisi kabla ya kuchoka.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule mwenye maono, nidhamu na uvumilivu. Huona fursa pale mwingine wasipoziona na huchukua hatua kwa ujasiri lakini kwa hekima Mfanyabiashara mzuri hupanga vizuri matumizi na mapato, huheshimu wateja wake na hujenga uaminifu katika biashara yake Pia yuko tayari kujifunza kutokana na makosa, kubadilika kulingana na soko na kufanya kazi kwa bidii hata wakati mambo ni magumu Zaidi ya yote mfanyabiashara bora hufanya biashara enye maadili na huchangia maendeleo ya jamii inayomzunguka.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, mawasiliano ya video unisaidia kuwasiliana uso kwa uso hata nikiwa mbali na mtu ninjia nzuri kwa mikitano ya kasi, masomo au kuzungumza na familia na marafiki video usaidia kuelewana vizuri saidi kwa sababu unaona sura, isia na lugha ya mwili.

Napenda kusoma vitabu vya motisha na maarifa ya maisha vitabu ya aina hii hunisaidia kujifunza namna ya kujiboresha kufikiri kwa upana na kukabiliana na changamoto za maisha Pia napenda vitabu ya hadidhi kwa sababu huniburudisha na kunipeleka katika dunia ya mawazo na ubunifu.

Kwa kawaida, natachi kifaa changu mara moja kwa siku. Ufanya hivyo usiku ili iwe kiwe tayari kutumika siku inayofuata. Wakati mwingine nikitumia sana mchana naweza kuchikichachi mara mbili. Lakini mara mingi, chaji moja inatosha kwa siku nzima.

Wakati wa likiso Ujitahidi kujisawisha kwa kupumsika na kujifunza hutumia muda kusafiri au kutembelea maeneo mapya ili kubadilisha masingira Pia usoma fitabu kujifunza ujuzi mpya au kushiriki shukulizi ninazo sipenda kama michezo ya burudani Likiso unipa nafasi ya kujitafakari, kurejesha nkufu na, kurudi kasini nikiwa na mawazo mapya na ari saidi.

Zera ya kampuni ni nayo iyona muhimu sana ni sera ya mawasiliano na heshima kasini Zera hii usaidia kuwakikisha wafanyikazi wanaheshimiana Wanawasiliana kwa uwazi na wanatatua changamoto kwa njia ya amani Pia naona zera sera ya usalama na ustawi wa wafanyikazi muhimu Kwa sababu inalinda afya usalama na haki za wafanyikazi Zera nsuri pia hujenga mazingira bora ya kasi huongeza motisha na uifanya kampuni ifanye kazi kwa ufanisi saidi.

Ninaimisha ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima huhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawaso yake na kusikilizwa Pia hudhamini mchango wa kila moja na kutoa motisha pale kazi nzuri inapofanyika Kukawana majukumu kwa usalama na kusaidiana kunajenga mshikamano na kuifanya timu ifanye kazi kwa ufanisi saidi.

Mazingira huwa mazuri pale kunapokuwa na usafi, amani na heshima. Usafi husaidia kulinda afya na ya watu na kupunguza magonjwa. Amani na kuheshimiana hujenga uhusiano mzuri kati ya watu na kufanya jamii kuishi kwa utulivu. Pia mazingira mazuri yanahitaji utunzaji wa rasimali za asili kama maji, miti na ardhi. Ili vizazi vya sasa na vijavyo visiweze kuishi Viweze kuishi vizuri.

Wakati wa baridi kali, ujitaidi kujikinga na baridi, uvaa nguo nzito kama sweta na makoti ili kuupa mwili joto. Pia hunywa vinywaji kama vya, moto kama chai au supu, na kupunguza kutoka nje bila sababu. Wakati mungine upumzika nyumbani, ujistiri vizuri na kwa kikisha ninapata usingizi wa kutosha ili mwili kubaki na afya.

Napenda kuvaa nguo nathifu na za kustarehesha Napendelea nguo zinazoendana na mazingira kama nguo rasmi kahazini na nguo za kawaida nyumbani au wakati wa mapunziko Pia napenda nguo zenye rangi tulivu na zinasofanya nijisikie huru na mwenye kujiamini.

Utaratibu wangu wakahawa au chai uanza asubui Maranyingi hunywa chai ya moto kwanza ili kua msha mwili na akili kabla kuanza shuguli za siku Ninapo kuwa na siku ndefu au naitaji umakini zaidi Uchakua kahawa kwa kiasi hunywa taratibu nikiwa nimetulia wakati mwingine Nikipitia ratiba ya siku au kufikiri mambo muimu Utaratibu huu unisaidia kuanza siku ni kiwa mtulivu mwenye ngufu na tayari kufanya kazi.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto, hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Kuwaka kwa maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili, kupunguza uchofu na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati maji ya moto yanapoguza mwili, huhisi utulivu na faraja ambayo hunifanya, nijisikie vizuri zaidi. Pia kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kupata usingizi nzuri usiku, hasa wakati wa baridi. Kwa ujumla ni njia nzuri ya kujitunza na kurejesha nguvu za mwili na akili.

Aina za filamu ninazozipenda ni filamu za drama na za kuhamasisha. Napenda filamu zinazo guza maisha halisi na kufundisha maadili kama uvumilivu, upendo na matumaini. Pia napenda filamu za vichekesho kwa sababu hunisaidia kucheka, kupunguza msongo wa mawazo na kuburudika. Wakati mwingine hutazama filamu za kusisimua kama zile za upelelezi au vitendo. Mradi ziwe na ujube mzuri na hadithi inayo eleweka.

Kinacho nifanya nifrahi sana ni kuwona mafanikio katika kazi ninazo, ninayofanya na kuishi kwa amani. Nikitimisa lengo ni nilo jipangia au kuwona juhudi zangu zinaleta matokeo mazuri. Hujisikia faraja na furaha kubwa. Pia hunifraisha kuwa na wakati mzuri na familia au marafiki. Kucheka pamoja na kushirikiana mawaso. Vitu ndoko kama afya njema shukrane na kuona siku ikienda vizuri navyo hunipa furaya kweli.

Nilizaliwa katika mdi mdogo mwenye watu wakarimu sana katika maisha. Mji huo ulikuwa na barabara chache na vumbi. Nyumba zilizo karibiana na sokoni palikuwa mahali pa mkusanyiko na habari. Asubui tuliamshwa na sauti ya ndege na wavanyi biashara wakifungua maduka yao. Jioni watoto tulicheza uwanjani huku wazee wakisimulia hadithi za zamani chini ya mti mkubwa Mji huo ulikuwa na utamaduni waku saidia na mtu ukipata shida jirani alikuwa wa kwanza kufika siku kuu zilikuwa na furaha kubwa usiku fiakula vya asili na ficheko vijaze hewa Ingawa hakukuwa na mji mkubwa uliania na madili mshikamano na ndoto Kila nikikumbuka mahali pale uisi fufarai na shukrani kwa mjizi yangu.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi. Huanza kwa kuelewa malengo ya mradi na matarajio yake. Kujifunza mahitaji yote muhimu. Kisha hupanga hatua za kazi na muda wa utekelezaji. Bada ya hapo hugawanya majukumu. Ikiwezekana kushirikiana na timu na kuanza kazi hatua kwa hatua huku nikifuatilia maendeleo. Njia hii hunisaidia kuanza mradi kwa mpangilio au ufanisi.

Napendelea mali pa kimya. Kimya hunisaidia kutulia, kufikiri vizuri na kuzingatia kazi au kupumzika bila usumbufu. Ingawa kelele zinaweza kufaa wakati washere au burudani. Kwa maisha ya kila siku na kazi, utulivu unifanya nijisike vizuri saidi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, mawasiliano mazuri na mfano bora. Kiongozi anapaswa kuwa mkweli na mwenye maadili ili ajenge imani kwa watu anaowaongoza. Pia ni muhimu awe na uwezo wa kusikiliza, kueleza malengo kwa uwazi na kuwahamasisha wengine. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri huwa na uvumilivu, haki na uwezo wa kufanya maaamuzi yanayozingatia maslai ya wote.

Ndiyo, ninainunua vitu kwa kutumia simu. Simu huraisisha kununua bidhaa mtandaoni bila kuenda dukani. Naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na kufanya malipo kwa urahisi. Njia hii huokoa muda kwao na hunifanya nipate bidhaa zinazohitaji kwa haraka zaidi.

Ninapo fanya kazi na timu ya mbali, huanza kwa mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Hutumie sana za kidigitali kama barua pepe, mikutano ya video na programu za mawasiliano ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye uwelewa mmoja. Pia hupanga ratiba na malengo wazi ili kila mshiriki ajue jukumu lake na muda wa kukamilisha kazi. Kuaminiana, kuheshimiana na kutoa mrejesho kwa wakati hunisaidia kudumisha ushirikiano mzuri na kufanya kazi kwa uvanisi hata tukiwa mbali kimahali.

Kwa kawaida hutumia muda mfupi mtandaoni usiguu takiripan dakika thalathini hadi saa moja hutumia muda huu kuwasiliana kuangalia tarifa muhimu au burudani kidogo Baada ya hapo hujitahidi kuwacha mtandao mapeme ili nipate usingizi wa kutosha na kuilinda afya ya mwili na akili.

Wakati ninapoitaji msaada kasini, uanza kwa kutambua wazi tatizo nililonalo. Kisha umwomba msaada mfanyikazi mwenzangu au kiongozi. Kwa heshima na uwazi, nikieleza ninachohitaji. Pia huwa tayari kusikiliza ushauri na kujifunda. Kuomba msaada hunisaidia kutatua changamoto haraka na kuboresha ufanizi wangu kasini.

Ninashughulikia wateja kwa heshima na uvumilivu. Kusikiliza mahitaji yao kwa makini ili kuyaelewa vizuri kabla ya kutoa msaada. Kua mkarimu, mkweli na tayari kutatua changamoto zao kwa haraka iwezekanavyo. Mawasiliano mazuri na tabasamu hujenga uwaminifu na kuwafanya wateja wajisikie kudhaminiwa.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza mapema. Mara nyingi kabla wiki haijaanza kuandika orodha ya majukumu yote yanayohitajika kufanyika na kuyaweka kulingana na kipaumbele Kisha hugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ili ziwe rahisi kutekelezwa. Pia huweka muda maalum kwa kila kazi na kuacha nafasi kwa mambo yasiyotarajiwa. Mwisho wa wiki hujitathmini kuona maendeleo yangu ili nijipange vizuri zaidi kwa wiki inayofuata.

Ndiyo. Napenda mfuwa. Mfuwa huniletea utulivu na hali ya hewa baridi inayopendeza. Napenda sauti ya matone ya mfuwa yanapogonga pa au ardhi. Kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Pia mvuwa hufanya mazingira yawe safi na yenye uhai zaidi.

Kumbukumbu ya kutisha ninayoikumbuka ni wakati nilipokuwa utotoni nikipotea kwa muda mfupi sokoni. Nilijikuta nimesimama peke yangu bila kumuona mtu niliye kuwa naye. Nilihisi hofu kubwa moyo ukanidunda haraka na machozi yakaanza kunitoka. Kila mtu aliyepita alionekana mgeni kwangu. Baada ya muda nilisaidiwa na mtu mzima na hatimaye nikapatikana. Tukio hilo liliniacha na uwoga kwa muda lakini pia lilinifundisha umuhimu wa kuwa makini na kuto kutoka mbali na watu wa karibu.

Kila jioni kabla kulala huanza kwa kupumzika na kutuliza akili. Mara nyingi huacha kutumia simu au mtandao mapema. Kisha huoga na kujisafisha. Baada ya hapo husikiliza muziki mtulivu, kusoma kidogo au kutafakari siku iliyopita. Mwisho hujiandaa kulala mapema ili nipate usingizi mzuri na kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu.

Ndio nimewawahi kufanya yoga. Yoga unisaidia kupumzika, kunyoosha mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Mawazo yake mazoezi yake unifanya nijisikie mtulivu zaidi na kuongeza umakini, wa akili, pamoja na afya ya mwili.

Ninapo furahia nikiwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayo nipa utulivu na furaha ya ndani. Mara nyingi napenda kukaa kimya nikitafakari au kusikiliza muziki ninaoupenda. Hasa ule unaotuliza akili. Pia hufurahia kusoma vitabu au kuangalia filamu na vipindi vinavyo burudisha na kuni. Fanya nifikirie kwa kina. Wakati mwingine napenda kupika au kujaribu mapishi mapya. Kwa sababu hunipa furaha kuoana chakula kikitengenezwa kwa upendo na kukishirikisha na watu wakaribu. Nikihitaji kupumzika zaidi napenda kulala au kukaa sebuleni nikizungumza na familia. Tukicheka na kubadlisha mawazo. Kwa ujumla, kuwa nyumbani hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe kupumzisha mwili na akili na kujaza upya nguvu zangu kwa maisha kila siku.

Ninashikiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kusaidia, kuelemisha na kuimarisha mahusiano kati ya watu. Kwanza, napenda kushiriki kwa kutoa msaada wa maarifa, kusaidia watu kupata taarifa sahihi, kuelewa maswala mbalimbali ya elimu, afya au maisha ya kila siku, na kuwashauri kwa njia chanya na yenye heshima. Pia hushiriki kwa kusikiliza mawazo na changamoto zao ingine kwa sababu naamini kusikiliza ni sehemu muhimu ya kujenga jamii yenye mshikamano. Zaidi ya hayo nahimiza maadili mema kama ushirikiano uvumulivu na kuheshimiana kwani jamii imara hujengwa kwa na watu wanaojali wenzao Kwa njia hizi, ninajiona kama sehemu ya jamii inayochangia maendeleo ya watu kiakili na kijamii hata bila kuwa na uwepo wa kimwili.

Nina uwa Tia moyo wenzangu kwa kuzungumza nao kwa maneno mazuri na ya kutia moyo hasa wanapo kata tamaa huwa nasikiliza matatizo yao kwa makini na kuwashauri kwa upole ili wasisikie kudhaminiwa na kueleweka Pia huwaimiza kufanya bidii katika masomo au kazi zao na kuwaonesha kuwa kila mtu ana uwezo wa kufanikiwa Kwa kushirikiana nao kuwasaidia pale inapowezekana na kuonyesha mfano mzuri wa tabia njema hujaribu kuwafanya waamini katika uwezo wao na kuwa na matumaini ya maisha bora.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kwanza kujitambua na kukubali kwa sababu ninaamini kila mtu ana mapungufu kuomba ushauri na msaada kutoka kwa wenzangu au wakubwa wangu pale ninapohitaji ili nijifunza na kuboresha uwezo wangu pia kujitahidi kujifunza zaidi kufanya mazoezi na kujirekebisha hatua kwa hatua Kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa mvumilivu na kuwa tayari kujifunza kutokana na makosa huweza kubaadilisha udhaifu wangu kwa funza ya kujiboresha kazini.

Mfereji wa televisheni na ufuwa za saidi ni TBC kwa sababu uonesha vipindi vya limo, habati na burudani vinafyo faa kwa jamiu nzima. Napenda kuutazama mfereji huu kwa sababu huwa unanisaidia kupata taarifa sahihii. Za ndani ya nje ya nchi. Pamoja na vipindi vinavyofundisha maadili na maarifa mbalimbali. Pia ratiba yake huwa na vipindi vinavyofaa kwa wanafunzi na familia. Jambo linaloufanya uwe mfereji ninaupenda na kufuatilia mara kwa mara.

Hapana, singependa kurudi ujana. Hii ni kwa sababu kila hatua ya maisha ni ina umuhimu wake na mafunzo yake. Kupitia safari ya maisha, mtu hupata uzoefu hekima na huelewa mpana zaidi wa mambo. Badala ya kuthamani kurudi nyuma. Napendelea kutumia yale niliojifunza kuboresha maisha ya sasa na kujenga maisha bora ya baadaye.

Napendelea kufanya kazi katika mazingira ya utulifu, ushirikiano na heshima ambapo watu wanasaidiana na kudhaminiana. Mazingira ya kazi yenye mawasiliano mazuri hunifanya nijisikie huru kutoa mawaso na kujifunza kutoka kwa wengine. Pia napenda mazingira ya nayohimiza wajibikaji. Bidi ni ubunifu kwa sababu unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufikiria malengo kwa pamoja.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano kazini. Kwa sababu yamenisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri na wenzangu, kusikiliza mawazo ya wengine na kufanya kazi kwa pamoja kwa ufanisi. Pia mafunzo haya yamenifundisha nidhamu, uwajibikaji na namna ya kushughulikia changamoto kazini kwa utulivu. Kupitia mafunzo hayo, nimeweza kuboresha utendaji wangu na kujiamini zaidi katika kazi yangu.